Hapana situmii teknolojia ya sauti na wala sijui teknolojia ya sauti inahusu vipi. Nigependa kujua zaidi pengini ningependa kufundishwa na kupata watu ambao wamebobea katika hizo "issue" lakini kwa sasa sina teknolojia yoyote ile ya sauti ambayo naitumia.

Wakati wa mapumziko ya mchana nikiwa nimechoka sana huwa napumzika kwanza kutokana na joto linanalokuwepo huwa linanifanya sana nishindwe kufocuz na kazi zangu. Kwa hiyo huwa napumzika kwa kulala na huwa naamka jioni kidogo kama siku hiyo sitakuwa na kipindi chuo na kuendelea kufanya kazi zangu zingine za kimaisha.

Napendelea kuchola. Vitu ninayvo pendelea kuchola ni kama; picha za watu, na picha za nyumba. Lakini micholo yangu sijawahi kuipaka langi. Lakini natamani siku moja nije kufikia huo uzoefu, nijifunze ubunifu wa rangi mbali mbali. Kwa sababu napenda mchanganyo wa rangi. Hua unakipa kitu changu nilicho kichola uhalisia na kipendeze vizuri.

Marafiki zangu wapya huwa napenda sana kutembea nao, kuongea nao vitu vingi, kupiga nao story mbali mbali, ili kujua vitu gani wanapendelea na vitu gani wanapendelei, tabia gani wanazipenda, ili kusudi niweze kuwajua vizuri na nisiweze kufanya makosa ni kakosana nao au kugombana nao.

Mimi ni mwanafunzi. Kitu ambacho kinakuwa kinanipa motisha zaidi ni pale ninapofanya vizuri mitihani yangu au mazoezi yangu ya darasani. Hii inanipa motisha zaidi kusoma vizuri na kuongeza bidii katika kusoma kwangu ili niweze kufikia malengo yangu na kuwashauri wenzangu zaidi jinsi ya kusoma.

Napenda mazingila ambayo yapo na utulivu. Kwa sababu kukiwa na kelele nyingi, kuna halibu utulivu wa kazi yangu, akili yangu inakuwa haijatulia. Kwa hiyo huwa, napieda sana mazingila ambayo yanakuwa na utulivu kwa sababu yatanipelekea kufanya kazi kwa umakini na kazi yangu ikawa nzuli na yakueleweka zaidi.

Napenda kuwa mahali ambapo pametulia, yani napenda sana utulivu. Sipendi mahali ambapo panakuwa na kelele, kama miziki mikubwa, kama krabu, au sehemu zozote zile ambazo zinakuwa na kelele, zisizo na maana. Kwa sababu napenda kuwa na utulivu wa nafsi, akili, mpaka roho. Ili niweze kuwa na utulivu maamuzi yangu na kazi zozote zile nazozifanya.

Kwanza huwa sikurupuki huwa napenda kujua kwanza chanzo cha tatizo ya hiyo dhalula chanzo cha icho dhalula hili niweze kujua vizuli njia ambayo nitaitumia kwa ajiri ya kufanya nipate jibu sahihi la hiyo dhalula hili kuepusha kwa wakati mwingine kutokia dhalula kama hizo na pia ninaishugulikia halaka iweze kanaji.

Ndio, ni mwenye kufuga mnyama nguruwe. Huyo mnyama nilimfuga nyumbani kwetu. Huwa tunapenda sana kuwa na wanyama kama wengine ni kama kuku na hata mbuzi tushaijaribu kuwafuga. Lakini kwa wengi sana, tulikuwa tunafuga nguruwe. Nguruwe ni mnyama ambaye ni mtundu, lakini akipata chakula huwa anatulia na kulala. Na chakula cha nguruwe ni pumba, maji mengi na hata majani kwa wakati mwingine. Na nguruwe anatoa pesa nyingi sana pale ambapo anaenda kuuzwa kama akiwa na kilo nyingi na mnene wa kutosha.

Hapana, ni kitu ambacho hakiwezekani kuishi bila teknolojia. Kwa sababu kwa hii dunia sasa hivi, inategemea teknolojia kwa wingi sana. Na haiwezi ikapita siku bila kuwa na teknolojia. Kwa sababu matatizo mengi yametafutiwa njia kutokana na teknolojia. Hamna kitu kinachoenda bila teknolojia.

Hapana, huwa sipendelei kabisa kusimama kwenye mstari, kwa sababu ni kitu ambacho kinachosha, kitu ambacho kinachukua muda mwingi sana, na huwa kinaumiza miguu sana. Na huo muda ambao huwa unatumika kusimama kwenye mstari, ni muda ambao ungekuwa unatumika kufanya vitu vingi vingine vya msingi sana. Huwa sipendi sana kusimama kwenye mstari.

Kipaumbele chuoni kwangu kwa mawasiliano ni simu. Huwa tunapata taarifa nyingi kutoka kwa viongozi wetu wa darasa kwa kupitia simu. Sana sana katika app ya WhatsApp. Huwa huko ndio tunakopata taarifa mbalimbali. Kwa hiyo kipaumbele ambacho tumekiweka kwa mawasiliano shuleni kwetu au chuoni kwetu ni simu.

Ndiyo huwa napendelea sana kuitumia mitandao ya kijamii kwa sababu huwa inafundisha inatupa fursa vijana kwa kujua vitu vingi mbali mbali mfano wa kutumia teknolojia kwa ajili wa kujiajiri na kufanya vitu vingi vingi zaidi huwa napenda sana kutumia mitandao ya kijamii hujifunza na kupata vitu zaidi ambavo sijawai kuvijuwa wala kuviju, kutegemea kwamba nitakuja kuvijuwa.

Hapa na sijawahi kujifunza kupigi gitaa na tangu nizaliwe sijawahi kushika kabisa gitaa. Labda mtakapopata nafasi ya kushika gitaa nitapendezwa na kuji na kulipiga na kujifunza zaidi jinsi ya kulipiga hilo gitaa. Nazani nitapenda na nitafurahi zaidi.

Napendelea sana chakula chenye ladha ya utamu na sana sana chakula chenye ladha ya uchachu kwa sababu huwa ni chakula ambacho hakikeri kwa muda mrefu huwa unaweza kula kwa muda mrefu na bado kikakuletea hamu ya kula na ni chakula ambacho ni ngumu sana kukitapika ni chakula ambacho hakitii kichefuchefu na hakileti shida yoyote sana mwilini napenda sana.